Ndiyo, napenda kuoga maji moto hasa wakati ambapo baridi huwa mingi, huweza kunisaidia zaidi nisiweze kupata ule ugonjwa ambao tunauita 'asthma' ambao unaweza kusumbua kwasababu ya kuoga maji baridi. So majimoto hunisaidia zaidi na nayapenda zaidi hata kwa kunywa pia yanaweza kufanya koo ikaweze kuwa laini mno.